Ujuzi gani unahitaji kuimalisha? Mada hii ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku na maendeleo yetu binafsi. Ambayo ni ujuzi ninaohitaji kuimalisha. Kila mtu anavipaji na uwezo fulani. Lakini hakuna mtu aliyekamilika. Ndiyo maana ni muhimu kujitasimini na kujua maeneo tunawewitaji kujibolesha Kwa upande wangu moja wapo ya ujuzi ninaohitaji kuimalisha ni mawasiliano bora mawasiliano mazuri hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi kusikiliza wengine kwa makini na kushilikiana vizuri kazini uu katika jamii Ninapotumia maneno sahii na kusikiliza kwa makini kazi hufanyika kwa ufanisi zaidi Ujuzi mwngine ambao ninaohitaji kuimalisha ni usimamizi wa mda Mara nyingi tunakuwa na majukumu mengi na bila kupanga muda wetu vizuri Tunaweza kuchoka au kuchelewa kukamilisha malengo yetu kujifunza kupanga ratiba kunaweka vipaumbele na kutumia muda wetu kwa busara na kunasaidia kufanikisha mambo mengi kwa haraka Pia ninaona umuhimu wa kuimalisha ujuzi wa kujifunza teknolojia mpia. Dunia leo inabadilika haraka sana. Asa upande wa teknolojia. Huwa tayari kujifunza program mpya au mbinu za kisasa au maarifa mapya hunisaidia kuendelea kuwa na ushindani na kuongeza fursa zaidi. Na zaidi ya hayo ninahitaji kuimarasha ujuzi ambao nu i kuimalisha ujuzi ambao ni umvumilivu na uwezo wakukabiliana na changamoto. Maisha hayakosi matatizo lakini tunavokabiliana nayo ndiyo uamua mafanikio yetu kuwa na subira kutokata tamaa na kujifunza kutokana na makosa ni sehemu muhimu ya ukuwaji Kwa kumalizia kuimalisha ujuzi ni safari ya maisha yote Kadri tunavunyojiboresha ndivyo tunavyokuwa bora katika kazi masomo na maisha kwa ujumla kujitambua na kuchukua hatua ndogondogo kila siku ni njia bora ya kufikia maendeleo ya kweli.

Unasherehekea mwaka mpya vipi mwaka mpya ni kipindi muhimu sana kwa watu wengi Kwa sababu ni mwanzo wa safari mpya, mwanzo wa mipango mipya na matumaini mapya Kwa upande wangu, nasherehekea mwaka mpya kwa utulivu, kwa kutafakari na kwa kushukuru. Kabla ya sherehe zenye makelele napenda kwanza kutafakari mwaka uliopita najikumbusha mambo niliofanikiwa changamoto nilizo kutana nazo na masomo niliopata hii hunisaidia kuelewa nilipotoka na napokwenda. Wakati wa mwaka mpya napenda kuwa karibu na familia na marafiki Tunakaa pamoja, tunashirikiana, chakula, vinywaji na mazungumzo yenye furaha muda huu huimarisha mahusiano na kuleta upendo na mshikamano Si lazima sherehe ziwe za gharama kubwa bali kuwa pamoja na watu ninaowapenda ndilo jambo la msingi. Pia, napenda kutumia mwaka mpya kama fursa ya kuweka marengo mapya. Ninajiuliza ni nini nataka kuboresha katika maisha yangu. Ye ni kazi masomo, afya au mahusiano? Ninaandika malengo yangu na kujiwekea mikakati ya kuyafikia. Na hii hunipa mwelekeo mzuri wakuanza mwaka mpya. Zaidi hayo katika kusherehekea mwaka mpya, Napenda kuwa na nidhamu na uwajibikaji. Najua kuwa sherehe zinaweza kupitiriza lakini napendelea sherehe za heshima zinazozingatia usalama na afya. Hii hunifanya nianze mwaka nikiwa salama. Mwenye nguvu na mawazo chanya. Mwaka mpya pia hunikumbusha umuhimu wakuwasamehe wengine na kujisamehe mwenyewe. Makosa ya mwaka uliopita, hayawezi kubadilishwa lakini tunaweza kujifunza kutokana na makosa. Kusamehe huleta amani ya moyo na hufungua njia ya kuanza upya. Bila kuwa na mzigo wa mawazo. Kwa kumalizia na sherehekea mwaka mpya kwa shukrani, kwa kutafakari na kwa kuwa karibu na ndugu jamaa na marifiki na kuweka marengo na kuanza upya kwa matumaini. Mwaka mpya si si starehe tu bali nikubadilisha mtazamo na nia ya maisha yetu.

Muda nilasilimari muhimu sana kwa sababu, muda ukipotea hauwezi kurudi tena. Kwa upande wangu nina shugulikia muda kazini kwa kupanga latiba yangu mapema. Kabla ya kwanza siku ya kazi na orozesha majukumu yangu na kuyaweka kulingana na umuhimu wake. Kazi muhimu nazipa kipaombele, ili kuwakikisha marengo yangu yanakamilika kwa wakati. Pia ninajifunza kutumia muda vizuli bila kuchelewesha kazi. Kuepuka kuailisha majukumu unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi Napokutana na kazingumu Huwa nazigawanya sehemu ndogo ndogo ili niweze kuzifanya kwa ulaisi na zaidi ya hayo ninazingatia nizamu ya muda, kufika kazini kwa wakati, kuhuzulia mikutano bila kucherewa na kuheshimu ratiba ya wengine nisehemu ya usimamizi mzuri wa muda. Na hii hunisaidia na unijengea heshima kazini na kuimalisha uaminifu kati yangu na wengine. Pia ninajitahidi kutenga muda wa kupumzika katikati ya kazi. Kupumzika hunisaidia kulejesha nguvu na umakini. Mili yetu inahitaji mapumziko i ili iwezi kufanya kazi vizuri Hivyo naweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kupumzika si kupoteza muda bari ninjia nz zuli ya kubolesha utendaji wa kazi Kwa kumalizia, kushughulikia muda kazini kuna itaji mipango, nizamu na wajibikaji, mtu anaejua kutumia muda wake vizuli, aah anaongeza tija, anapunguza makosa na inamsaidia kujenga mafanikio ya kudumu muda ukiwa rafiki yangu, kazi inakuwa rahisi na yenye matokeo mazuli.

Je unapenda kusikiliza redio? Kwa upande wangu, ndiyo napenda kusikiliza redio kwa sababu ni chanzo kizuri, cha habari, burudani na elimu pia. Napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari za haraka kuhusu kinachoendelea nchini na duniani kwa ujumla. Kupitia redio, napata taarifa za siasa, uchumi, michezo na hali ya hewa. Na hii hunisaidia kuwa na welewa mpana wa mazingira yanayonizunguka. Pia redio hunipa burudani nzuri kwenye redio kuna vipindi mbali mbali kama vipindi vya muziki, michezo na mahojiano hivyo vyote unifurahisha na kunifanya nipumzike baada ya kazi na shughuli za kila siku. Wakati mwngine nasikiliza redio nikiwa njiani, nyumbani au muda mwingine nikiwa kazini. Na hii hunifanya nijiskie kama siko peke yangu. Zaidi ya hayo, redio ni njia nzuri ya kujifunza. Kwenye redio kuna vipindi mbali mbali vinavyotoa elimu kuhusu afya, biashara, kilimo na maendeleo ya jamii. Vipindi hivi huniongezea maarifa na kufanya kufanya maamuzi bora katika maisha yangu. Redio pia hunifundisha mawasiliano na ruga kusikiliza watangazaji wakizungumza kwa ufasaha hunisaidia kuboresha lugha yangu na ujasili wa kuongea mbele za watu. Kwa kumalizia, napenda kusikiliza redio kwa sababu ni rafiki wa karibu katika maisha yetu ya kila siku. Hunielimisha, huniburudisha na hunifanya nijisikie karibu na jamii hata katika enzi za teknolojia kisasa, redio bado ina nafasi kubwa na umuhimu sana katika maisha yetu.

Tunapozungumzia mfanya biashara bora. Hatumaanishi tu mtu mwenye pesa nyingi. Bali mtu mwenye maadili, maono na mchango chanya. Kwenye jamii mfanya biashara bora zaidi ni yule mwenye ndoto na maono ya mbali. Anafikiria sio faida ya leo tu bali pia mustakabali wa biashara yake na jamii inayomzunguka Uwa ana malengo ya wazi na anajua anapotaka kufika maono haya umsaidia kuendelea ata anapokumbana na changamoto Pia mfanya biashala bora ni yule mwenye nizamu na bidii biashara haifanikiwi kwa bahati tu Bali kwa kufanya kazi kwa bidii kuwa nasubira na kuwa mvumilivu Mfanya biashara bora anadhamini muda wake Anapanga kazi zake na kufanya maamuzi kwa busara haogopi kuuanza chini kujifunza kutokana na makosa yake Zaidi ya hayo mfanya biashara bora zaidi uwa na uaminifu kwa wateja wake anatoa bidhaa au huduma bora kwa bei inayolingana na dhamani yake anajua kuwa mteja ndiye msingi wa biashara yake Hivyo anashughulikia wateja kwa heshima, ukweli na uadhilifu Hii umjengea jina zuri na wateja wa kudumu Mfanya biiashara bora pia ni yule anejua kuendana na mabadiliko dunia ya biashara inabadilika kila siku Asa kwa maendeleo ya teknolojia Mfanya biashara mzuri hujifunza njia mpya kutumia teknolojia na kukubali mawazo mapya ili kuboresha biashara yake na hii umsaidia kuendelea kuwa na ushindani sokoni. Vile vile mfanya biashara bora ufikiria malengo ya wengine Uwapa ajira watu mbalimbali uchangia katika maendeleo ya jamii na biashara yake haimsaidi yeye pekee bali pia familia na jamii na taifa kwa ujumla Kwa kumalizia mfanya biashara bora ni yule mwenye maono, bidi, uaminifu, uwezo, wa kubadilika, na moyo, wakusaidia wengine Mafanikio ya kweli katika biashara ayapimi kwa kuwa na pesa nyingi pekee yake Bali pia kwa kuwa na mchango chanya unaotoa kwa jamii inayo kuzunguka Mfanya biashara wa aina hii ni mfano bora wa kuigwa na vijana na jamii nzima kwa ujumla.